Naam, ninapenda kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu kunanipa fursa ya kuangalia vitu vingi barabarani na kuangalia mandhari mazuri ya duniani. Pia kutembea kwa miguu kunanifanya nifanye mazoezi kila mara ninapotembea. Kutembea kwa miguu hupa miguu yangu fursa ya kunyoroka na kuwa salama salama.

Baada ya kumaliza kazi, mime hutumia mda wangu wabure kwa kupanga ratiba ya siku ifuatayo kwa kufanya usafi, kupanga nguo zangu na pia kupiga dobi. Mda wabure pia mimi huangalia vipindi navyo vipenda kwenye televisheni yangu na pia kufanya mazoezi madogo madogo.

Kila asubuhi ninapoamka, mimi hukitandika kitanda changu vizuri na kuenda kuandaa kinywaji cha kuamsha kinywa asubuhi. Pia ninapo amka asubuhi, mimi hupanga nguo zangu vizuri na kuzipigia pasi ili kuwatayari kwenda kuondoka kwa kazi ya siku ya mchana. Ninapo amka asubuhi, pia mimi hufanya usafi wa vyombo vya nyumba vyangu na ninapo ondoka kwenda kazini.

Mimi napenda kukula mahamri. Mahamri ni matamu na pia yananipa mwili wangu nguvu ninapoanza shighuli zangu za siku. Mahamri pia yanaweza kunyiwa na kahawa ama na soda ama maziwa. Mahamri pia ni chakula kitamu ambacho kinaweza kuongeza mwilini bila ya kutumia viungo vingi.

Naamu, napenda chakula kitamu. Chakula kitamu kina nipa hamu ya kula zaidi na kushiba vizuri. Pia kina madini mazuri na kina nipa nguvu ya kufanya kazi mara mingi kwa siku. Chakula kitamu pia huvutia na kinawezafanya watu wa kupende vizuri kwa mana ni kitamu.